Ninapenda zaidi mpira wa miguu. Ni mchezo unaounganisha watu, unamsisimko mwingi na unahitaji ushirikiano mzuri wa timu. Napenda jinsi unavyohitaji nidhamu, mazoezi na mbinu, lakini bado unaacha nafasi ya ubunifu wa mchezaji binafsi. Pia ni rahisi kufuatilia na kucheza karibu kila mahali. Kwanzia viwanja vikubwa hadi maeneo ya wazi mitaani.